Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupendelea sana kudorora kwa mtandao, kuangalia kinacho trendi kwa mtandao, na mambo inavyoendelea katika ulimwengu wa michezo, kupitia mitandao, kusoma magazeti, na kuongea na wenzangu.